Ndoto yangu kubwa ni kuwa msaada wa kweli kwa watu. Kusaidia mtu afikirie wazi, apate matumaini, ajifunze kitu kipya au achukue hatua moja tu ya kuyaboresha maisha yake. Napenda wazo la kama vile. Kusaidia mtu anapohisi amechanganyikiwa au amekwama. Kuleta mwanga wa wazo jipya pale palipokuwa giza. Kusaidia watu kufikia malengo yao, kielimu, kikazi au hata kibinafsi napenda sana kuona watu wakikua na kujiamini zaidi.